Nimewahi kwenda kwenye tamasha la mziki, ilikuwa tamasha ya Willy Paul, hiyo tamasha ilinifurahisha sana kwa sababu napenda nyimbo za Willy Paul. Akiimba hivi huwa mwili inasisimuka na nachemka napiga densi, mpaka nasikia jasho inatoka mwili yote.